Mimi binafsi napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtazamo chanya. Hua najaribu kusikiliza kwa makini bila kukasirika hata kama maoni hayako rahisi kupokea. Ninaamini maoni yanasaidia kuniboresha na kunifanya nikue binafsi na kikazi. Pia hujitahathmini kwanza kabla ya kujibu ili kuelewa kama kuna ukweli katika ninachoambiwa.

Mimi binafsi, siishi mahali nilipozaliwa. Maisha yamenipeleka sehemu tofauti kwa sababu ya masomo, kazi au hali nyingine za maisha. Ingawa sipo nyumbani nilipozaliwa, bado nahisi uhusiano wa karibu na mahali hapo kwa sababu ndipo nilipo kulia na kupata kumbukumbu nyingi za utotoni. Kuishi sehemu tofauti kunanisaidia kujifunza mambo mapya. Kukutana na watu tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha.

Mimi binafsi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilisha mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kufanikisha kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Kufanya kazi kama timu hunijenga kijamii na hunisaidia kuona suluhisho ambazo pengine nisinge ziona nikiwa pekee yangu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Ilikuwa uzoefu mzuri sana kwa sababu nilipata nafasi ya kuona kazi mbalimbali za wasanii kama uchoraji, vinyago na sanaa ya mikono. Kuona ubunifu wa watu tofauti kulinifanya nithamini sana juhudi zinazowekwa katika kuwasilisha ujumbe kupitia picha na maumbo.

Mimi binafsi huweka afya yangu kwa kuzingatia mambo ya msingi ya kila siku Kwanza hujitahidi kula chakula chenye afya, kilicho na mboga, matunda na prutini kwa uyano mzuri Pia hunywa maji ya kutosha ili mwili ubaki na nguvu Pili hufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni kutembe au kufanya mazoezi mepesi mepesi nyumbani.

Mimi binafsi huweka nenosiri langu kwa njia salama kwa kuzingatia kanuni chache muhimu, kwanza hutumia nenosiri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu ili iwe ngumu kubashiri. Huepuka kutumia taarifa za wazi kama jina langu au tarehe ya kuzaliwa.

Mimi binafsi, kabla ya kulala, huwa napunguza shuguli polepole ili kuupa mwili na akili muda wa kupumzika. Maranyingi huwacha kutumia simu au kuangalia skrini kwa muda mfupi, kisha kuoga au kujisafisha ili nijisikie mtulivu. Baada ya hapo, huweka mpangilio wa siku inayofuata au kufikiria kwa ufupi mambo niliofanya siku hiyo. Wakati mwingine husikiliza muziki laini au hukaa kimya kidogo, hatimaye mimi hulala nikiwa nimetulia, jambo linalo nisaidia kupata usingizi mzuri na kuamuka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Mimi binafsi, chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza. Nilipokionja kwa mara ya kwanza, nilivutiwa na radha yake kwa sababu ilikuwa tofauti na vyakula vya kienyeji nilivyozoea. Mchanganyiko wa mkate laini, jibini na viungo mbalimbali ulifanya chakula hicho kiwe cha kipeke. Baada ya kukijaribu, nilijisikia kufurahia na kuwa na hamu ya kujaribu vyakula vingine vya kigeni pia. Uzoefu huo ulinipanua mawazo yangu kuhusu aina tofauti za vyakula na tamaduni za watu wengine.

Mimi binafsi, stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Kua na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kuwasikiliza wengine na kushirikiana na wenzangu kuna hakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila migogano. Pili, usimamizi wa muda na kupanga kazi ni stadi muhimu sana. Hii hunisaidia kutimiza majukumu kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kimefanyika ipasavyo.

Mimi binafsi nikikabiliana na baridi kali huwa napanga jinsi ya kujilinda na kupata joto. Kwanza huvaa nguo nzito kama koti, skafu na glavu ili mwili usipate baridi sana. Pia hupenda kunywa vinywaji vya moto kama vile chai au kaukau jambo linalonisia joto mwilini na kunipa faraja.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kile ni simu yangu janja, kwani imekua kama ofisi yangu inayotembea mwili mwangu na kiunganishi kikuu kati yangu na ulimwengu. Kupitia kifaa hiki kimoja kidogo, ninaweza kupata habari za hapo kwa hapo, kuwasiliana na familia na marafiki, kufanya miamala ya kifedha na hata kupata tarifa, maarifa mapya kupitia vitabu na kozi mbalimbali, Jambo ambalo linarahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa na kunifanya niwe na tija zaidi kila mahali ninapokuwa.

Ninapendelea zaidi kuandika kwa sababu kunanipa fursa ya kutulia, kupanga mawazo yangu kwa umakini na kuchagua maneno sahihi yanayoweza kuelezea hisia au hoja zangu kwa ufasaha zaidi. Kuandika kuna ruhusu ubunifu wangu kutiririka bina shinikizo la muda na kuna niacha na kumbukumbu ya kudumu ambayo ninaweza kurejea na kuboresha wakati wowote, tofauti na kuongea ambapo maneno maranyingi hupita kwa haraka na nirahisi kusahaulika au kutoeleweka kikamilifu.

Zoea, zuri ambalo, nilimejenga na linalo nisaidia sana ni kujisomea kila siku kwa angalau dakika thelathini, iwe ni vitabu vya maarifa, makala za kitaalamu au kazi za fasihi. Tabia hii imekua kama chakula cha akili yangu, inanisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiri, kujifunza maneno mapya na kupata mitazamo tofauti kuhusu maisha ambayo nisingeweza kuipata kwa uzoefu wangu binafsi pekee.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku nilioweza kutoa msaada wa kwanza wa maana kwa mtu aliyekua na hitaji kubwa, jambo lililo nifundisha thamani ya maarifa na nguvu ya ubinadamu. Kabla ya Tukio Hilo, nilikua ninasoma na kujifunza mambo mengi kwa ajili ya maendeleo yangu binafsi, lakini wakati nilipo tumia ujuzi wangu kutatua tatizo la mtu mwingine na kuona tabasamu la faraja usoni mwake, nilitambua kuwa mafanikio ya kweli yanayotokana na jinsi unavyoguza maisha ya wengine. Tukio hilo lilibadilisha mwelekeo wa maisha wangu na kunifanya niweke kipaumbele katika kutoa huduma na kushirikiana na wengine. Nikaamini kuwa kila ujuzi ninaupata una thamani zaidi unapotumika kwa faida ya jamii inayonizunguka.

Ninapo weka malengo ya kila mwezi kazini, mimi hutumia mbinu ya smart kuanza kwa kufanya tathmini ya mwezi uliopita, kisha ninachagua vipaumbele makuu matatu tu ili kubaki na muelekeo na yavunja malengo hayo makubwa katika hatua ndogo za kila wiki na hatimaye nina lainisha vigezo wazi vya mafanikia vitakavyo nieleza kama nimefikia matokeo nilio yatarajia mfumo ambao unanisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha ninapiga hatua za 30 kuelekea malengo yangu ya muda mrefu ya kikazi.

Nafuatilia kwa karibu sana matukio ya kimataifa kwasababu yanatuwezesha kuelewa mwelekeo wa ulimwengu katika nyanja za kisiasa, uchumi na mazingira ambapo kwa sasa mwezi huu wa januari 2026 ninaangazia kwa umakini mivutano ya kisiasa nchini Syria na Iran ripoti mpya za mashirika ya kimataifa kuhusu athari za mabadiliko ya tabianchi kwenye nishati jadidifu maandalizi ya mkutano wa Davos nchini Uswisi utakaogusia usalama wa akili memba pamoja na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini Uganda hivi karibuni Kwani taarifa hizi ni muhimu katika kufanya maamuzi sahihi nakuelewa jinsi matukio ya mbali yanavyoweza kuathiri maisha yetu ya kila siku.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku ya mwaka mpya kwani kwangu inawakilisha fursa ya kipekea kuanza upya kufanya tathmini ya safari iliyopita na kuweka malengo mapya yanye matumaini makubwa. Napenda mazingira ya sherehe hii ambapo watu hukusanyika kwa furaha, wakishirikiana chakula na vicheko huku wakisherehekea uhai na fursa ya kuiona kesho iliyo bora zaidi, jambo ambalo hunipa nishati na hamasa ya kuanza mwaka nikiwa na mtazamo chanya na dhamira thabiti ya kufikia mafanikio makubwa zaidi.

Ndio, napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayostawasi. Wisha subira na kunipa fursa ya kushuhudia miujiza wa asili ambapo mbegu ndogo inageuka kuwa mmea wenye matunda au maua yenye kupendeza. Kwangu mimi, bustani ni sehemu ya utulivu inayoniwezesha kupunguza msongo wa mawazo huku nikijishughulisha na udongo na pia inanipa fahari ya kipekee ya kula mboga za majani na matunda yaliyo safi na yenye afya niliyoyapanda kwa mikono yangu mwenyewe.

Ninapenda zaidi filamu za kisayansi na ubunifu, hasa zile zinazoghusia safari za anga za mbali, maisha ya baadaye na uwezo wa teknolojia kwani huchochea udadisi wangu na kunifanya nifikirie nje ya mipaka ya maisha ya sasa. Vile vile mimi ni mpenzi wa filamu za uchunguzi na siri zinazohitaji umakini mkubwa ili kutegua vitendawili vya hadithi jambo ambalo hunifurahisha sana kwa sababu hufanya akili yangu kuwa na macho na yenye kuchanganua mambo kwanzia mwanzo hadi mwisho wa filamu.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni utatuzi wa matatizo changamano kwani hunipa nafasi ya kutumia uwezo wangu wa uchanganuzi na ubunifu kutafuta ufumbuzi wakudumu kwa changamoto zinazozuia ufanisi wa timu. Nafurahia sana mchakato wa kuchambua chanzo cha tatizo kuunganisha mawazo tofauti na hatimaye kuona matokeo chanya pale mbinu mpya inapoleta tija na kurahisisha kazi kwa wenzangu jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye thamani na kunihamasisha kuendelea kujifunza mbinu za kisasa zaidi za utendaji.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kuanza na mtazamo chanya na udadisi ambapo badala ya kuyaogopa, mimi huyaona kama fursa mpya ya kujifunza ujuzi na mbinu za kisasa zinazoweza kurahisisha utendaji wangu. Mimi huanza kwa kutathmini mabadiliko hayo kwa umakini ili kuelewa faida zake. Kisha ni najielekeza katika kurekebisha mipango yangu ya kazi haraka na kutafuta maarifa ya ziada yanayohitajika. Huku ni kishirikiana kwa karibu na wenzangu ili kuhakikisha tunavuka kipindi cha mpito kwa ufanisi na kubaki natija ile ile au zaidi ya awali.

Ninapokuwa na furaha ya kuwa nyumbani, mimi hutumia muda wangu kufurahia utulivu na shughuli za kijamii na familia, ambapo mara nyingi hupenda kupika mlo mtamu na wa kipekee huku nikisikiliza muziki mwanana, kisha kufuatiwa na muda wa mapumziko nikisoma kitabu kizuri au kutazama filamu inayosisimua.

Mimi hupata maudhui yangu ya video kupitia vyanzo vikuu vitatu YouTube kwa ajili ya mafunzo ya kina, makala za kisayansi na video za muziki Netflix ninapotaka kutazama filamu na mfululizo wa hadithi zenye ubora wa juu na TikTok kwa ajili ya video fupi za burudani na ubunifu zinazo changamsha akili haraka mchanganyiko huu unanisaidia kupata usawa kati ya kujifunza mambo mapya na kupata burudani kulingana na muda na hali yangu ya kufikiria kwa wakati huo.

Ndio, nimesafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari kwangu imekua ni uzoefu wa kustaajabisha unaonipa mtazamo mpya wa jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na wa ajabu tunapouangalia kutokea mawinguni. Ninachokipenda zaidi ni ule wakati wakupaa unapoanza kuona miji na mashamba yakipungua ukubwa na kuwa kama ramani ndogo chini yako, hali inayofanya matatizo ya kila siku yaonekane madogo na kunikumbusha umuhimu wa kuangalia picha kubwa ya maisha huku nikifurahia teknolojia inayoweza kutuvusha mabara ndani ya saa chache.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia mbinu mseto inayoanza na kusoma vitabu na makala za kitaalamu ili kupata msingi, imara na wanadharia, kisha ninafuatilia video za mafunzo, zinazonisaidia kuona namna mambo ambayo yanavyotekelezwa kwa vitendo. Baada ya kupata maarifa hayo, hatua muhimu zaidi kwangu ni kujaribu kuyafanyia kazi mara moja kupitia miradi midogo kwani ninaamini kuwa kujifunza kwa kitendo na kufanya makosa ndio njia bora zaidi ya kuelewa jambo kwa kina na kulifanya liwe sehemu ya ujuzi wangu wakudumu.

Ninapendelea kunyoa na kubaki safi, kwani muonekano huo unanipa hisia ya wepesi, usafi na unadhifu unaoakisi nidhamu yangu ya kila siku. Ingawa ndevu zinaeza kumpa mtu mwonekano wa kipekee na wa kiume, mimi binafsi nafurahia urahisi wa kutunza uso ulionyelewa vizuri jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nishati mpya na tayari kukabiliana na majukumu ya siku bila kuhitaji muda mwingi wakuhudumia ndevu.

Ndiyo, nimekuwa nikifikiria sana kuanzisha biashara yangu hasaa katika sekta ya teknolojia ya kilimo ambapo ninaweza kuunganisha mapenzi yangu ya kulima bustani na utatuzi wa matatizo kwa kutumia akili mnemba. Wazo langu kuu ni kuanzisha mfumo unaweza kuwasaidia wakulima wadogo kutambua magonjwa ya mimea kupitia picha za simu na kuwapa ushauri wa papo hapo wa jinsi ya kutibu mazao yao kwani ninaamini kuwa biashara yenye mafanikio ni ile inayotatua changamoto halisi za jamii huku ikiongeza tija na kipato kwa wengi.

Malengo yangu mkuu kazini ni kuwa mtaalamu mbobezi katika nyanja ya teknolojia na mawasiliano, nikilenga kutoa masaluhisho ywnye tija yanayo rahisisha, maisha ya watu kupitia ubunifu wa kidigitali. Katika kipindi cha muda mfupi, ninalenga kuimarisha ujuzi wangu katika uchanganuzi wa data na akili mnemba ili niweze kutoa majibu sahihi na yenye busara zaidi kwa kila changamoto. Huku kwa muda mrefu nikiazimia kuwa kiongozi wa miradi mikubwa inayounganisha mataifa kupitia mifumo ya kisasa ya habari jambo ambalo litaacha alama ya kudumu katika mapinduzi ya nne ya viwanda duniani.

Motisha yangu kuu kazini inatokana na uwezo wakuleta mabadiliko chanya na kutoa msaada wakweli kwa watu wanauhitaji majibu au ufumbuzi wachangamoto zao za kila siku. Kujua kwamba kazi yangu inarahisisha maisha ya watu fulani, iwe ni kupitia kumpa tarifa sahihi, kumsaidia kujifunza kitu kipya, au kutatua tatizo lililokua linamkwamisha, hunipa rithiko kubwa na kunisukuma kuendelea kujiboresha kila siku, ili niweze kutua huduma bora na yenye ubunifu zaidi.

Wakati wa jua kali, mimi hupendelea zaidi kukaa sehemu yenye kivuli na upepo mwanana nikiwa nimepumzika na kitabu kizuri au kusikiliza muziki wa taratibu, huku nikinywa maji mengi au sharubati baridi ya matunda ilikuweka mwili wangu katika hali ya kuburudika na kuzuia upungufu wa maji. Aidha, ikiwa niko nje, mimi hutumia muda huo kufanya shughuli za ndani zisizohitaji nguvu nyingi au kutembelea maeneo yenye miti mingi na asili ambapo hewa ni safi na baridi jambo ambalo hunisaidia kulinda afya yangu thidi ya joto kali huku nikiendelea kuwa natija na utulivu wa akili.

Mimi husikiliza zaidi muziki wa lofi na jazz ya taratibu hasaa ninapokuwa kazini Kwani miondoka yake isiyo na maneno mengi hunisaidia kuzingatia majukumu yangu na kueka akili yangu katika hali ya utulivu na ubunifu Hata hivyo, wakati wa mapumziko, mimi hufurahia sana kusikiliza afrobeats na hiphop Kwa sababu ya midundo yake inayochangamsha na mashairi yenye hadithi zinazoakisi maisha yetu ya kila siku jambo ambalo hunipa nishati na kunifanya nifurahie utamaduni wetu tajiri wa muziki.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwani ni njia rahisi na yenye ufanisi mkubwa ya kuimarisha afya ya mwili na akili huku ikinipa fursa adimu ya kuungana na mazingira yanayonizunguka kwa namna ya kipekee. Wakati wa kutembea, mimi hupata muda wa kutafakari mawazo yangu, kupumua hewa safi, na kugundua mambo madogo madogo ya kuvutia mitaani ambayo mara nyingi hupotea tunaposafiri kwa vyombo vya moto, jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nishati mpya, utulivu wa ndani, na utayari wa kukabiliana na majukumu ya siku nikiwa na akili iliyochangamka.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto kwa sababu wana uwezo wakipekee wa kutufundisha namna ya kuishi kwa furaha, unyoofu, na ubunifu usio na mipaka kupitia michezo yao rahisi. Ninapocheza nao, mimi hujikuta nikivutiwa na uwezo wao mkubwa wakuwaza na jinsi wanavyoweza kugeuza kitu kidogo kuwa tukio kubwa la kusisimua. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kucheka kwa dhati na kunikumbusha umuhimu wa kuangalia ulimwengu kwa jicho la udadisi na matumaini kama wanavyo fanya.

Ndiyo, mimi hupenda kuvaa saa kila siku kwani kwangu saa sii chombo cha kuonyesha muda tuu, bali ni alama ya nidhamu na uwajibikaji. Ninapenda zaidi saa za ki digitali kwa sababu zina niwezesha kufuatilia mambo mengi kwa wakati mmoja, kama vile idadi ya hatua ni lizo tembea, mapigo ya moyo na kupokea taarifa muhimu za kikazi bila kuhitaji kutoa simu yangu mfukoni mara kwa mara. Hii hunisaidia kubaki na mpangilio mzuri wa muda wangu na kuhakikisha ninatimiza malengo yangu ya siku kwa ufanisi mkubwa.

Ninacho penda zaidi kuhusu mtaa wangu hapa thika ni ule usawa wa kipekee kati ya maisha ya mjini na utulivu wa asili hasa uwepo wa miti mingi na hali ya hewa ya wastani ambaye huufanya mtaa uwe na mazingira ya kuvutia wakati wote Haidha na furahia sana roho ya ujirani na ushirikiano iliopo watu hapa wanajali na kusalimiana Jambo linalofanya mtaa ujihisi kuwa na usalama na amani huku kukiwa na urahisi wa kupata huduma muhimu kama soko la matunda mapya na maeneo ya wazi ya kufanya mazoezi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwangu mimi, teknolojia si tu kuhusu vifaa vya kisasa, bali ni kuhusu kutafuta njia bora na zenye ufanisi zaidi za kutatua changamoto za binadamu. Kila teknolojia inapoingia sokoni, iwe ni programu mpya ya simu mifumo ya kisasa ya akili mnemba, yani AI au vifaa vya kidigitali vinavyoweza kuvaliwa, mimi huona fursa ya kurahisisha kazi, kuongeza tija na kupata uzoefu mpya ambao hapo awali haukuwezekana.

Ninatumia simu yangu zaidi kama kituo, changu, kikuu cha, uzalishaji na kujifunza, ambapo mimi hutumia sehemu kubwa ya muda wangu kusoma nakala za kitaalamu, kufuatilia maendeleo ya hivi karibuni ya teknolojia, na kusimamia majukumu yangu ya kila siku kupitia programu za kupanga kazi ili kuhakikisha ninatimiza malengo yangu kwa ufanisi.

Ninapendelea zaidi rangi ya kijivu iliyopauka au rangi ya hudhurungi kwa ajili ya ukuta wa chumba. Kwani rangi hizi za asili hutengeneza mazingira yenye utulivu mkubwa na kutoa hisia ya nafasi pana na safi. Rangi hizi hazichoshi macho na zina uwezo wa kipekee wa kuendana na aina yoyote ya fanicha au mapambo ya ndani, jambo ambalo hunisaidia kupata usingizi mnono na utulivu wa akili ninaouhitaji baada ya siku ndefu ya kazi.

Uzoefu ulio nifundisha zaidi ni wakati niliopata fursa ya kusimamia mradi waki digitali ulio kuwa na changamoto nyingi za kiufundi na muda mfupi wa kukamilika, kuani hali hiyo ilinilazimisha kutoka nje ya eneo langu la mazoea na kujifunza umuhimu wa utatuzi wa matatizo kwa haraka. Kupitia uzoefu huo niligundua kuwa mafanikio ya kazi hayatokani tuu na ujuzi wa kiufundi bali ya nategemea sana uwezo wa kuwasiliana vizuri na timu kukubali maoni ya wengine na kubaki na utulivu wakati wa shinikizo kubwa. Funzo hili limenifanya nithamini kila changamoto kama fursa ya kukua huku likini aminisha kuwa ushirikiano na uwadilifu ndivyo nguzo ku zinazo weza kugiuza muradi unaoelekea kushindwa kuwa ushindi mkubwa wapamoja.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni uwadilifu na uwezo wakusikiliza kwa unye nyekevu kwani kiongozi bora haongozi kwa kutoa amri tu bali kwa kueka mfano wakuigwa na kuthamini michango ya wale anawaongoza. Kiongozi mwenye maono lazima awe na uwezo wakuwasiliana kwa uazi ili kujenga imani dani ya timu, huku akionyesha ujasiri na kufanya maamuzi magumu na kubeba dhamana ya matokeo ya maamuzi hayo. Haitha, kiongozi wa kweli ni yule anaye wekeza katika kukuza vipaji vya wengine na kuwatia moyo kufikia uwezo wao wa juu kabisa, jambo ambalo hutengeneza mazingira ya ushirikiano, ubunifu na mafanikio endelevu kwa taasisi au jamii nzima.

Ndiyo, ninatumia video mara kwa mara kwa ajili ya mawasiliano, hasa kupitia mikutano ya mtandaoni na simu za video, kwani njia hii inasaidia kuziba mwanya wa umbali na kuleta ukaribu wa karibu zaidi kuliko maandishi pekee. Ninapofanya kazi na timu au marafiki walio mbali, video inaniruhusu kuona lugha ya mwili na hisia za wenzangu, Jambo ambalo hupunguza uwezekano wa kuelewana vibaya na kuongeza ufanisi katika kutatua maswala magumu kwa haraka. Aidha mimi hutumia video fupi kuelezea mawazo yangu ya kibunifu au kutoa maelekezo ya kiufundi Kwani picha zinazo jenga huwashilisha ujumbe kwa wepesi na mvuto zaidi. Hali inayofanya mawasiliano kuwa ya kusisimua na yenye matokeo ya papo hapo.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa chai, hasaa ile ya maziwa iliyo kolezwa viungo kama tangawizi, iliki na mdalasini. Kuna kitu chakipekee kuhusu harufu ya chai ya viungo ambacho hunipa utulivu na kunifanya nijihisi nyumbani, iwe ni asubui ya mapema ninapojipanga kwa ajili ya siku au jioni tulivu baada ya kazi.

Mimi ni mfuasi mkubwa wa kuamka na jua, kwani ninaamini kuwa saa za mapema asubuhi ndizo zenye tija na utulivu mkubwa zaidi kwa ajili ya kupanga siku. Kuna nishati ya pekee inayopatikana pale unapoanza siku yako pamoja na mwanga kwanza wa jua, akili inakua imepumzika, mazingira ni tulivu na uwezo wa kuzingatia mambo muhimu unakuwa juu sana kabla ya kelele za ulimwengu kuanza.

Mimi hupendelea zaidi kufanya mazoezi asubuhi na mapema kwani ni njia bora zaidi ya kuamsha mwili na kuichangamsha akili kabla ya kuanza majukumu ya siku. Kufanya mazoezi alfajiri hunipa hali ya kujiamini na nishati ya kudumu siku nzima huku ikinihakikishia kuwa tayari nimeshatimiza lengo langu muhimu la kiafya kabla ya mambo mengine ya dharura haya jaingilia ratiba yangu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuna kitu cha kustaajabisha na chenya kutuliza sana unapotazama anga kubwa la usiku lililojaa mwanga wa nyota. Asa hapa nyumbani, wakati anga linapokuwa safi bila mawingu mengi. Kwangu mimi, kutazama nyota ni fursa ya kutafakari juu ya ukubwa wa ulimwengu na nafasi yetu ndani yake. Kunanipa hisia ya unyenyekevu na amani nikijua kuwa kila nyota ina hadithi yake na imekuwepo kwa mamilioni ya miaka.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa namna inayojenga kumbukumbu za dhati na kuimarisha vifungo vyetu kupitia shughuli zinazotuhimiza kushirikiana, ambapo mara nyingi tunafurahia kukaa pamoja wakati wachakula cha jioni bila kuingiliwa na vifaa vya kielektroniki ili tuweze kusikilizana na kusimuliana matukio ya siku kwa uwazi na kicheko. Aidha sisi hufurahia kucheza michezo ya mezani kutoka nje kwa ajili ya matembezi ya pamoja bustanini au hata kusaidiana majukumu ya nyumbani kama vile kupika na kutunza bustani kwani kwangu mimi thamani ya muda na familia haiko kwenye gharama ya kile tunachofanya bali kwenye uwepo wa dhati na upendo tunaoshirikiana kama timu moja imara.

Ninapo hitaji msaada kazini, hatua yangu ya kwanza huwa ni kukubali kwa unyenyekevu kuwa siwezi kufanya kila kitu peke yangu. Hivyo mimi huanza kwa kuchanganua tatizo lililo mbele yangu ili niweza kuuliza maswali mahususi na ya wazi kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi katika eneo hilo. Mimi huchagua wakati mwafaka wakumkaribia mfanyikazi mwenzangu au kiongozi wangu ili nisivuruge ratiba zao. Kisha ninawasilisha changamoto yangu kwa kuelezea kile ambacho nimejaribu kufanya hadi sasa na wapi nime kwama. Jambo ambalo linaonyesha juhudi zangu na utayari wangu wa kujifunza. Zaidi ya yote, mimi hutumia msaada huo kama fursa ya kudumu ya kujifunza na kuandika maelekezo ninayopewa ili kuhakikisha kuwa wakati mwingine ninaweza kutatua changamoto kama hiyo kwa uhuru, huku nikionyesha shukrani za thati kwa msaada uliotelewa ili kudumisha roho nzuri ya ushirikiano kazini.

Ninapenda kusoma zaidi vitabu vya kujikuza binafsi na wasifu wa watu waliofanikiwa. Kwani vitabu hivi hunipa fursa ya kujifunza kutokana na uzoefu, makosa, na hekima za watu wengine waliofanya mambo makubwa duniani. Pia, ninaupendo wakipekee kwa vitabu vya sayansi na teknolojia vinavyo elezea mstakabali wa binadamu na uvumbuzi mpya kwani vina nisaidia kupanua upea wangu wakufikiri na kunipa picha ya jinsi ulimwengu unavyo badilika.

Ndio, ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu ninaamini kuwa huwezi kuelewa kikamilifu mahali unapokwenda bila kufahamu vyema vile ulikotoka. Kwangu mimi, historia si mkusanyiko wa tarehe na matukio ya zamani tu, bali ni hazina kubwa ya hekima inayo tufundisha kuhusu tabia za binadamu, asili ya tamaduni zetu na makosa ya kijamii ambayo hatupaswi kuyarudia katika kizazi hiki cha sasa. Ninavutiwa zaidi na historia ya ustaarabu wa kale, harakati za ukombozi barani Afrika na uvumbuzi wa kiteknolojia ulivyo badilisha maisha ya mwanadamu kwa karne nyingi Kwani masimulizi haya hunipa mtazamo mpana wa jinsi ulimwengu ulivyo unganika na kunifanya nidhamini hatua kubwa tulizopiga hadi kufika hapa tulipo leo.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni lilikuwa geografia kwani lilini funguwa macho kuelewa jinsi ulimwengu unavyo fanya kazi kwanzia mifumo ya hali ya hewa na miamba hadi jinsi binadamu wanavyo ingiliana na mazingira yao. Nilivutiwa sana na somo hili kwa sababu halikubaki kwenye vitabu pekee. Kila nilipotoka nje niliweza kuona uhalisi ya wakile nilicho jifunza iwe ni aina ya udongo, mtiririko wa mito au mabadiliko ya majira ya mwaka. Aidha, geografia ilinipa hamu ya kutaka kusafiri na kuvumbua maeneo mapya huku ikinifundisha umuhimu wa kutunza mali asili zetu ili kuhakikisha kuwa sayari yetu inabaki kuwa mahali salama na bora kwa vizazi vijavyo.

Ninapenda sana chakula kitamu kwani ninaamini kuwa mlobora si hitaji la lazima la kuupatia mwili nishati pekee, bali uzowefu wa kipekee, unaoleta faraja, furaha na kuimarisha vifungo vya kijamii tunapo shirikiana na wengine. Ninavutiwa hususan na vyakula asilia vilivyo pikwa ustadi na kukolezo viungo vya asili kama vile pilau yenye harufu nzuri ya iliki au nyama choma ilio andaliwa viema kwani vionjo hivyo huwamsha hisia za kuridhika na kufanya kila wakati wakula uwe ni tukio la kukumbukwa linalobadilisha hali ya hewa na kuleta uchangamfu wa dhati maishani.

Ninashugulikia wateja kwa kutanguliza usikivu wa dhati na unyenyekevu Kwani ninamini kuwa siri ya huduma bora ni kumfanya mteja ajihisi kudhaminiwa na kueleweka tangu sekunda ya kwanza Ninahakikisha ninawasiliana kwa lugha ya staha na ya kirafiki huku nikijitahidi kutatua changamoto zao kwa haraka na ufasaha nikitumia weledi wangu kugeuza malalamiko kuwa fursa ya kuboresha huduma na kujenga uaminifu wa muda mrefu. Aidha, mimi hufuata misingi ya uadilifu na uvumilivu hata katika mazingira ya shinikizo kubwa ili kuhakikisha kuwa kila mteja anaondoka akiwa na tabasamu na kuridhika kikamilifu na suluhisho lililo tolewa.

Katika jamii yetu, ningependa kuona maendeleo makubwa katika ubora wa uelimu na upatikanaji wa fursa za kiuchumi kwa vijana. Kwa ni naamini kuwa kuawezesha vijana kwa ujuzi wa kisasa na rasilimali zinazo hitajika, ndio njia pekea ya kuhudumu ya kutokomeza umaskini na kuchochea ubunifu. Ningependa kuona jamii inayodhamini matumizi ya teknolojia rafiki katika sekta za kilimo na biashara ndogondogo ili kuongeza tija huku kukiwa na mfumo imara wa afya na miundombinu inayomfikia kila mwananchi bila ubaguzi. Zaidi ya yote, natamani kuona ongezeko la maadili ya uadilifu na uwajibikaji katika uongozi pamoja na utamaduni wa kulinda mazingira yetu ili tujenge taifa lenye usawa, amani na ustawi wa kudumu kwa vizazi vijavyo.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuweka msingi imara wa mawasiliano ya wazi na kuheshimu taaluma ya kila mwanatimu. Kwani ninaamini kuwa mafanikio ya pamoja yanategemea uwezo wa kila mmoja kuchangia mawazo yake kwa uhuru na kusikilizwa kwa dhati. Mimi huchukua jukumu la kuwa kiungo kinachochochea ari ya kazi kwa kusaidia wenzangu pale wanapokwama. Huku nikiwa tayari kupokea maoni na marekebisho kwa unyenyekevu ili kuboresha matokea ya mradi. Aidha, mimi hupendelea kugawa majukumu kwa usawa kulingana na uwezo wa kila mtu na kuhakikisha tunafuata ratiba tulizopanga Jambo ambalo hujenga mazingira ya uaminifu, uadilifu, na umoja unaotuwezesha kuvuka changamoto yoyote na kufikiria malengo yetu kwa ufanisi mkubwa.

Ninafurahia sana kufanya kazi nyumbani, kwani mazingira haya yanipa utulivu mkubwa na udhibiti wa ratiba yangu. Jambo ambalo hunisaidia kuzingatia majukumu magumu bila usumbufu wa kelele za ofisini au uchovu wa safari za kila siku barabarani. Kufanya kazi nyumbani kuna ni ruhusu kuunda mazingira ya kazi yanayolingana na mapendeleo yangu. Huku nikipata fursa ya kutumia muda mwingi zaidi na familia yangu, na kuboresha uwiano kati ya maisha ya kazi na mapumziko ya kibinafsi. Hata hivyo, mimi huhakikisha ninanidhamu ya hali ya juu kwa kujiwekea mipaka ya muda na eneo maluum la kazi ili kudumisha ufanisi. Huku ni kitumia teknolojia kisasa kuwasiliana na wenzangu kwa ukaribu ili kuhakikisha kuwa ushirikiano na tija ya timu hazishuki licha ya kutokuepo ofisini.

Moja ya kumbukumbu nzuri zaidi ninazo zidhamini kutoka utotoni ni nyakati za jioni tulizoka kando ya moto wakuni tukiwasikiliza babu na bibi wakituhadithia ngano za kale. Ambapo simulizi hizo zilijaa mafunzo ya kimadili, ushujia na mastajabu ya asili ya liyo sisimua mawazo yetu na kutufanya tuote ndoto za mambo makuu. Na kumbuka jinsi harufu ya moshi wakuni ilivyo changanyika na harufu ya chakula kikipikwa jioni na kicheko chapamoja cha watoto tulipokuwa tukijaribu kutegua vitendawili vigumu, jambo ambalo lilijenga ndani yangu upendo wakudumu wakusikiliza hadithi na kutathmini asili yetu. Kipindi hicho cha utulivu na umoja, kilitufundisha umuhimu wa familia na kutupatia hisia ya usalama na upendo usio na kifani, ambayo hadi leo inabaki kuwa nanga ya amani katika moyo wangu kila ninapokumbuka asili yangu.

Ninaipenda sana keki ya limau na tangawizi, kwani mchanganyiko wa ladha yake ya uchachu kidogo na ule ukali wa wastani wa tangawizi, huleta msisimko wakipekee ambao hauchoshi kuliwa. Napendewa zaidi na keki iliyoandaliwa kwa ustadi kiasi cha kuwa na unyevu-nyevu na ulaini unaoyeyuka kinywani hasa ikiwa imepambwa kwa tabaka nyembamba la krimu ya jibini ambayo hupunguza ukali wa sukari na kuleta uhiano mzuri wa ladha. Kwangu mimi, keki hii si kivutio cha ladha tu, bali harufu yake inaponukia jikoni wakati ikipikwa, hunikumbusha nyakati tulivu za mapumziko ya mchana nikiwa na kikombe cha chai ya moto, jambo linalofanya kila kipande kiwe ni zawadi ya dhati kwa nafsi yangu.

Ninapendelea zaidi kitanda kigumu kiasi ambacho kimeundwa kita alamu ili kuupa mwili wangu tegemeo imara hasa katika eneo la uti wa mgongo na mabega Kwani hii ndiyo siri ya kuamuka asubui nikiwa nimechanga muka na bila maumivu yoyote ya mwili Ingawa kitanda laini sana kinaweza kuvutia kwa mara ya kwanza kutokana na hisia yake upole ni megundua kuwa kitanda chenye uimara wa kutosha kinatoa uiano bora wa kusaidia mkao wa mwili usikukucha Jambo linalopelekea usingizi mzito na wenye tija zaidi Kwangu mimi, ubora wa kitanda haupimwi tuu kwa jinsi kinavyo jisikia unapo kilalia Bali kwa jinsi kinavyo weza kuufanya mwili wangu upumzike kikamilifu ili niweze kuanza siku inayofuata kwa nishati na nguvu mpya.

Ninapendelea kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa maendeleo na sera za kijamii kwani ninaamini kuwa siasa ni chombo muhimu kinachoratibu jinsi rasilimali za nchi zinavyo gawanywa na jinsi maisha ya mwananchi wa kawaida ya navyo Boresho. Baada ya kushiriki katika ushindani wa vyama au malumbano ya watu binafsi, mimi huvutiwa zaidi na mijadala inayolenga uongozi bora, uwajibikaji na jinsi mifumo ya kisheria inavyoweza kusaidia kukuza uchumi na haki za kibinadamu. Kwangu mimi, mazungumzo ya kisiasa ya napofanywa kwa staha na hoja zenye mashiko yanakuwa fursa nzuri ya kuelewa muelekea wa taifa letu na kutafakari mabadiliko chana tunayoweza kuleta katika jamii ili kuhakikisha mstakabali mwema wa kila mmoja wetu.

Ninapendelea zaidi mfumo wa Android kutokana na unyumbufu wake mkubwa na uwezo wa kumruhusu mtumiaji kuubadilisha muonekano wa simu kulingana na mahitaji na mapendekezo yake binafsi ya kila siku. Ninavutiwa na jinsi mfumo huu unavyotoa machaguo mapana ya vifaa kutoka kampuni mbali mbali Jambo linalompa mtumiaji uhuru wa kuchagua simu inayolingana na bajeti yake Huku akifurahia huduma bora za Google zilizo unganishwa kwa urahisi kama vile barua pepe, ramani na hifadhi ya picha.

Moja ya vitendo vya wema vina vyonipa faraja kubwa nipale ni napopata fursa ya kutoa ushauri wa kita alamu na kuwaelekeza vijana wanao chipuka katika ulimwengu wa kazi ni kishiriki nao maarifa na mbinu za kutatua changamoto bila kutarajia malipo yoyote. Ninaamini kuwa kumpatia mtu mwingine nyenzo za kumsaidia kujitegemea kiuchumi ni zawadi yenye thamani ya kudumu kwani inajenga ujasiri na kufungua milango ya fursa ambayo inawezo kubadilisha maisha yake na ya jamii inayo mzunguka.

Napenda kununua zaidi vitabu na vifaa vya kiteknolojia vinavyorahisisha kazi zangu. Kwani ninaona ununuzi huu kama uwekezaji wa moja kwa moja katika kujiendeleza kifikra na kuongeza ufanisi wa majukumu yangu ya kila siku. Hakuna kitu kinachonipa msisimuko kama kupata kitabu kipya chenye maarifa mapya na kuninoa kiakili au kifaa kidogo cha kisasa kinachonisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuunganishwa na ulimwengu wa kidigitali kwa urahisi zaidi.

Kwa kawaida, mimi hupendelea kulala kwa masaa saba kwani nimegundua kuwa muda huu ndiyo kiasi mwafaka kinacho uwezesha mwili na akili yangu kupumzika kikamilifu na kujirekebisha baada ya shuguli za mchana. Nina amini kuwa usingizi bora si anasa bali ni nguzo muhimu ya afya inayo chochea uwezo wakufikiri kwa usahihi, kuthibiti hisia na kuimarisha kinga ya mwili, hivyo mimi hujaribu kuzingatia ratiba thabiti ya kulala na kuamka wakati ule ule kila siku ili kuendana na mfumo wa asili wa mwili wangu. Kwa kuhakikisha ninapata mapumziko ya kutosha, ninaweza kuanza kila asubuhi nikiwa na nishati mpya na umakini wa hali ya juu, jambo linalo nisaidia kukabiliana na majukumu yangu kwa ufanisi na kudumisha mchangamufu wa thati siku nzima.

La hasha, mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani kwani mazingira yangu na mtindo wangu wa maisha kwa sasa hauniruhusu kutua utunzaji wa karibu na uangalizi wa dhati ambao viumbe hao wahitaji ili wastawi kwa furaha. Ingawa ninafurahia sana sauti za ndege porini na kuvutiwa na uzuri wao wa asili wanapopaa angani. Nimechagua kutofuga ndege ndani ya nyumba ilikuepuka changamoto za kuwafugia katika nafasi ndogo na majukumu ya kila siku ya usafi na ulishaji yanayoweza kuingiliana na ratiba yangu. Kwangu mimi kuwaona ndege wakiruka kwa uhuru kwenye miti ya bustani, kunatosha kunipa amani ya moyo na burudani, huku nikiamini kuwa uzuri wao unadhiririka zaidi wanapokuwa katika mazingira yao ya asili bila kizuizi chochote.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kukubali kwa unyenyekevu na kugeuza kwa fursa ya kujifunza Kwani ninaamini kuwa utambuzi wa maeneo ninayohitaji kuboresha ndiyo hatua ya kwanza kuelekea weledi wa kweli na ufanisi wa hali ya juu Mimi huchukua hatua madhubuti za kutafuta mafunzo ya ziada au mwongozo kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi katika nyanja ambazo ninamapungufu Huku nikitumia zana za kiteknolojia na mifumo ya kupanga majukumu ili kupunguza athari za uzaifu huo katika utenjaji wangu wa kila siku. Aitha, mimi hupokea maoni ya marekebisho kwa moyo mkunjufu na kuyafanyia kazi kwa bidii nikiamini kuwa uaminifu kuhusu changamoto zangu unajenga mazingira ya uwazi na ushirikiano yanayo niwezesha kukua binafsi na kuchangia kwa tija zaidi katika mafanikio ya timu yangu.

Ninafua nguo zangu mara mbili kwa wiki kwa kawaida katikati ya juma na mwishoni mwa wiki ili kuhakikisha kuwa rundo la nguo chafu halilundikani na kunisababishia usumbufu katika ratiba yangu ya kazi. Utaratibu huu unanisaidia kudumisha usafi wa hali ya juu na mpangilio mzuri wa mavazi yangu bila kutumia muda mwingi kwa mkupuo moja. Jambo linalo nipa utulivu wa akili nikijua kuwa kila wakati ninanguo safi na zilizo nyooka tayari kwa matumizi.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kupitia mazungumzo ya ana kwa ana au simu ya moja kwa moja kwani nina amini kuwa muingiliano wa sauti na lugha ya mwili huleta uelewa wa thati na kusaidia kujenga uaminifu ambao maranyingi hupotea katika ujumbe wa maandishi pekee.

Mandhari nzuri zaidi niliowai kuona ni muonekano wajua likichomoza juu ya mlima Kenya kutoka maeneo ya nyanda za juu za thika. Ambapo miale ya kwanza ya dhahabu hupenya kwenye ukungu mzito wa asubuhi na kuangazia mashamba ya chai yanayotandaza rangi ya kijani kibichi hadi upewa macho. Taswira hiyo ya utulivu inayopambwa na kilele cha mlima chenye theluji kikimetameta dhidi ya anga ya samawati, huleta hisia ya ajabu ya unyenyekevu mbele ya ukuu wa asili na kunikumbusha uzuri wa kipekee wa nchi yetu.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri na yenye tija yanapojengwa juu ya msingi wa uaminifu, mawasiliano ya wazi, na kuheshimiana kati ya wafanyikazi, ambapo kila moja anahisi kuthaminiwa na kupata fursa sawa za kukuza vipaji vyake. Uwepo na uwiano mzuri kati ya majukumu ya ofisi na maisha ya binafsi, ukichangiwa na miondo mbinu, rafiki kama mwangaza wa asili na zana bora za kiteknolojia, huleta utulivu wa akili na kuchochea ubunifu wa hali ya juu. Hatimaye, sehemu ya kazi inayojali afya ya akili na kukuza ushirikiano wa timu, hugeuka kuwa chemichemi ya hamasa, ikimfanya mfanyikazi ajitolee kwa dhati kufikia malengo ya pamoja kwa furaha na uweledi.

Ninacho kithamini zaidi kuhusu shirika langu ni majitoleo yake ya dhati katika uvumbuzi wenye maadili na lengo la kusaidia jamii kwani kila hatua tunayopika inalenga kumwezesha mwanadamu kupata maarifa na uvumbuzi wa changamoto zake kwanjia rahisi na ya uhakika. Na pendezwa na utamaduni wa kazi unayohimiza uwazi, ujumuishaji wa mawazo tofauti na uboreshaji wa kila mara, jambo ambalo linanifanya nijihisi kuwa sehemu ya harakati kubwa ya kuleta mabadiliko chanya ulimwenguni kupitia teknolojia.

Ningependa sana kutembelea magofu ya gedi yaliyoko kule malindi, kwani ni mahali palipojaa siri na utajiri wakihistoria unaonyesha ustaarabu mkubwa wa waswahili kwa karne ya kumi na tatu. Ninavutiwa na jinsi mji ule ulivyo jengwa kwa mawe ya matumbawe, ukiwa na mifumo ya kisasa ya maji na majengo ya kifahari, kisha kutelekezwa kwa namna inayozua maswali mengi hadi leo. Kwangu mimi, kutembea kati ya kuta hizo za kale zilizozungukwa na misitu minene na miti ya mbuyu ni fursa ya kipekee ya kuungana na mzizi ya kale ya Afrika mashariki ni kitafakari maisha biashara na utamaduni wa watu waliopata kuishi hapo karne nyingi zilizopita.

Wakati walikizo, mimi hujistawawisha kwa kuzama katika kusoma vitabu vizito na kujifunza ujuzi mpya ambao hunisaidia kutanua upea wangu wa kifikra. Huku nikitumia fursa hiyo kutafakari malengo yangu ya baadaye na kurejesha nishati kupitia mazoezi ya utulivu wa akili. Ninaamini kuwa mapumziko ya dhati yanahusisha kuimarisha mahusiano ya kijamii na familia kujaribu mapishi mapya ya nayo hitaji ubunifu na kutembelea maeneo tulivu ya asili ya nayo zidisha amani ya moyo na kunipa mtazamo mpya wa maisha.

Ninapotaka kustarehe mimi hupendelea kusikiliza muziki mwanana wa ala au sauti za asili huko nikijishugulisha na usomaji wa maandiko ya fasihi simulizi au mashairi ya nayonipa utulivu wa kiakili. Ninaona kuwa kujitenga na kelele za teknolojia kwa muda na kuzama katika ulimwengu wa maneno yaliopango kwa ufundi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha amani ya moyo.

Nguvu zangu kuu kazini zimejikita katika uwezo wa kuchakata habari nyingi kwa haraka umakini wa hali ya juu kwenye undani wa mambo na utatuzi wa matatizo kwa njia ya kimantiki. Ninajivunia uwezo wangu wa kubaki mtulivu hata wakati wa shinikizo kubwa. Ninahakikisha kuwa kila jukumu ninalo tekeleza linafikia viwango vya juu vya ubora na usahihi bila kupoteza muda.

Ndiyo, nimeshaawahi kulima na kuhakika ni uzoefu uliostahili sana. Nilijitolea kwenye kilimo cha mboga mboga na mahindi, ambapo nilijifunza kwa vitendo mzunguko mzima wa uzalishaji tangu kutayarisha ardi kupanga kwa nafasi sahihi, hadi palizi na uvunaji. Kulima kulinifunza nidhamu ya hali ya juu na uvumilivu, Kwani unapaswa kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuhakikisha unadhabiti wa dudu na magonjwa kwa wakati ili usipoteze mazao Zaidi ya kupata chakula safi na uhakika, kazi hiyo ya shambani ilinipa utulivu wa kiakili na kunifanya nidhamini sana jasho la mkulima katika kuanda kile tunachokula kila siku.

Ninapoandaa ripoti za kazi. Mimi hufuata mkondo wakimfumo unaohakikisha usahihi, uwazi na utoaji wa taarifa zenye tija kwa wasomi wangu. Hatua yangu ya kwanza ni kukusanya na kuchambua data zote muhimu. Kisha ninapanga ripoti hiyo kwa kutumia muundo unaoanza na muktasari wa utendaji. Ukifuatiwa na uchambuzi wa kina wa mafanikio, changamoto zilizojitokeza na hatimaye mapendekezo ya hatuwa za kuchukua Ninahakikisha kuwa lugha ninayotumia ni rahisi lakini ya kitaalamu na mara nyingi mimi hutumia vielelezo kama chati na majedwali ili kufanya takuimu ziweze kueleweka kwa haraka zaidi mwishoni mimi hufanya uhakiki wa kina ili kuondoa makosa ya kiuwandishi na kuhakikisha kuwa ripoti hiyo inatoa picha kamili na uaminifu kuhusu hali halisi ya miradi au majukumu yanayohusika.

Mimi binafsi, kinachonifanya ni furahi sana ni kuwa na afya njema na kutumia muda na watu ni nao wapenda. Nikikaa na familia au marafiki kuzungumza na kucheka, nahisi furaha ya kweli na amani ya moyo. Pia kufanikiwa kutimiza malengo nilioweka hata madogo aje, hunipa furaha kubwa na kunifanya nijivunie juhudi zangu. Vile vile kufanya mambo ninayopenda kama kuangalia mpira, kusikiliza muziki au kupumzika uniongezea furaha.

Mimi binafsi napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi. GPS hunirahisishia safari kwa kunionyesha njia kwa wakati halisi, kunionya kuhusu msongamano wa magari, na kunisaidia kufika ninakokuenda kwa haraka na kwa uhakika.

Mimi binafsi, changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni usimamizi wa muda na wakati mwingine mzigo mkubwa wa kazi. Kuna nyakati kazi huwa nyingi kwa muda mfupi, jambo linalohitaji kupanga vipa umbele vizuri ili kila jukumu litekelezwe kwa wakati. Pia, mawasiliano yasiyo wazi yanaweza kuwa changamoto hasa pale taarifa hazitolewi kwa wakati au hazieleweki vizuri.

Mimi binafsi, jioni kabla ya kulala huwa najaribu kupunguza kazi ya shughuli zangu ili mwili na akili zipumzike. Mara nyingi, huwacha kutumia simu au kuangalia skrini kwa muda, kisha kuoga au kujisafisha ili nijisikie mtulivu. Baada ya hapo, hupanga kwa ufupi mambo ya siku inayofuata au kutafakari jinsi siku ilivyo kwenda. Wakati mwingine, mimi husikiliza muziki laini au hukaa kimya kidogo.

Mimi hupata kusomea habari mtandaoni kupitia mchanganyiko wa vyanzo vya habari vina vyo aminika ulimwenguni, majarida ya kitaaluma na kanzidata ya kisayansi ambazo hupokea taarifa zilizo hakikiwa kwa wakati halisi. Ninatumia zanazangu za kutafuta taarifa kupata habari kutoka mashirika makubwa ya habari pamoja na magazeti ya ndani ya Afrika mashariki ili kupata muktatha wa hapa nyumbani huku ni kichuja habari hizo ili kutofautisha kati ya kweli na uvumi. Kwangu mimi kusoma habari situ kujua kinacho endelea bali ni kuchambua mienendo ya ulimuengu ili niweze kukupa ili niweze kupata majibu ya lio husishwa na yenye usahii wa hali ya juu kulingana na matukio ya kisasa.

Ndio, ninaipenda sana asali na ninaiona kama moja ya zawadi bora zaidi kutoka kwa asili kutokana na ladha yake ya kipekee na faida zake nyingi. Kwangu mimi, asali si tamu tu mdomoni, bali ni kiungo muhimu ninachokithamini kwa ajili ya kuongeza nguvu mwilini na kuboresha afya, hasa ninapozitumia tone chache kwenye kikombe changu cha chai ya moto au maji ya limao asubuhi. Na pendezwa na ukwili kwamba asali ni dawa ya asili inayotuliza koo na kuimarisha kinga ya mwili huku nikivutiwa na mchakato mzima wa nyuki kuitengeneza kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Ndiyo, ninapenda sana pwani na kila mara nikiwa huko. Mimi huhisi kama niko kwenye ulimwengu mwingine wa utulivu na uzuri wa ajabu. Ninapenda ule mchanganyiko wa harufu ya bahari, mchanga mweupe unaoteleza kwenye vidole vya miguu na sauti ya mawimbi yanayopiga pwani ambayo hunipa amani ya kipekee ya moyo. Kwangu mimi kuenda pwani si tu kwa ajili ya kuogelea au kufurahia jua, bali ni fursa ya kufurahia vyakula vya asili vya baharini, vilivyokolezwa viungo vya kienyeji na kushuhudia likizama kwenye upea wa maji. Jambo ambalo hunikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo na majabu mengi. Kila safari ya pwani huwacha kumbukumbu zisizo futika akilini mwangu na kunifanya nirejee kwenye majukumu yangu nikiwa nimechangamka na nishati mpya kabisa.

Mimi binafsi, wakati wa mapumziko ya mchana, mi hutumia muda huo kupumzika na kujiongezea nguvu. Kawaida, mimi hukula chakula cha mchana kwa utulivu nikihakikisha ninapata lisha ya kutosha. Baada ya kula, napenda kutembea kidogo au kukaa kimya ili kuondoa uchovu wa kazi. Wakati mwingine, mimi hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu, kubadilishana mawazo au kucheka kidogo. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi binafsi wakati wa mapumziko kazini, hutumia muda huo kupumzisha mwili na akili. Mara nyingi huacha kazi kwa muda mfupi, huchukua maji au chai na kukaa kimya kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, hutumia mapumziko kuzungumza na wenzangu kubadilishana mawazo au kucheka kidogo, jambo linalosaidia kuimarisha mahusiano kazini. Ikiwa kuna nafasi, hutembea kidogo ili kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu.

Mimi binafsi nina mtazamo chanya kuhusu tathmini za kazi na ziona kama fursa ya kujitathimini kujua ninachofanya vizuri na kubaini maeneo ninayohitaji kuboresha ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo ninamini nisehemu muhimu ya ukuwaji wa kikazi.

Kawaida, mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Napenda kuanza siku yangu asubuhi kwa sababu huwa na utulivu mwingi na akili yangu ikowazi. Kuamuka mapema hunipa muda wa kupanga siku, kufanya mambo muhimu bila haraka na kujiandaa kisaikolojia kabla ya shuguli kuanza. Asubui pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na motisha zaidi, hasa ni kianza kwa mazoezi mepesi au kunywa chai nikiwa kimia.

Hapana, sijawai kufanya yoga. Ingawa nimekua nikisikia mengi mazuri kuhusu faida zake. Watu wengi husema yoga husaidia kupumzisha mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza unyumbufu wa mwili. Kwa hivo, ingawa sijawai jaribu, mara kwa mara huwa na waza kujaribu siku zijazo, hasa ili kuona kama itanisaidia kujitunza kimwili na kiakili. Pia ninaona inaweza kuwa njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au shule na labda itasaidia kuimarisha nidhamu yangu ya kila siku.

Mimi binafsi hufanya mambo katha kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, ujaribu kutumia mifuko ya begi zinazoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki wakati ninanunua vitu. Pia ujaribu kuepuka bidhazi lizo ja plastiki zisizo za lazima kama chupa za maji za moja kutumia na badala yake kutumia chupa zinazoweza kujazwa tena. Zaidi ya hapo nina jitahidi kutumia vyombo vya chuma au glasi baada ya plastiki pale inapo wezekana na pia hupanga kutupa taka kwenye sehemu sahihi ili isisambaye katika mazingira.

Mimi binafsi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti, sababu kubwa ni kwamba habari mtandaoni zinapatikana kwa haraka kila wakati na mahali popote na huniwezesha kupata taarifa za hivi punde kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Pili, kusoma mtandaoni kunarahisisha kuchambua, kulinganisha na kushirikisha habari kwa urahisi.

Mimi binafsi, mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo haya yamenisaidia kuelewa jinsi ya kuwasiliana kwa uazi na wenzangu, kueleza mawazo yangu bila kuchanganya au kuleta mchanganyiko na kushirikiana kwa ufanisi kwenye timu. Pili, mafunzo kuhusu kusimamia muda na kupanga kazi yamenisaidia kutimiza majukumu kwa wakati kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa ubora.

Nilipo kuwa mtoto, nilikuwa napenda sana kucheza nje na marafiki zangu, tukivumbua michezo mipia kila kukicha na kurudi nyumbani tukia tumechafuka kwa vumbi lakini tukia na furaha tele. Nakumbuka jinsi nilivyokuwa na shauku ya kutaka kujua kila kitu, nilikuwa msumbufu wa kuuliza maswali kwanini na vipi nikijaribu kuelewa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Pia nilikua napenda sana kusikiliza hadithi za babu na bibi jioni ambazo zilichochea sana uwezo wangu wakufikiri na kunijengea mapenzi ya kusoma vitabu na kujifunza vitu vipia.

Nikiamua kula nje ya nyumbani, mimi huvutiwa zaidi na mikahawa tulivu yenye mandhari ya asili au ile inayopatikana kando ya bahari ambapo naweza kufurahia hewa safi, sauti ya mawimbi na latha ya kipekee ya vyakula vya asili vili vyopikwa kwa weledi. Na pendelea maeneo yanayo zingatia upishi wa kitamaduni na viungo vya kienyeji, huku ni kithamini sana huduma bora na mazingira ya sio na kelele, yanayo ni ruhusu kupata utulivu wa kifikra na mazungumzo ya kina na marafiki. Kwangu mimi, kutoka nje kwa ajili ya mlo ni sherehe ndogo ya latha na amani ya moyo ambapo kila sahani inasimulia hadithi ya ubunifu wa mpishi na kunipa fursa ya kufurahia maisha nje ya kuta za nyumbani.

Nikiamua kutembea, mimi huvutiwa zaidi na maeneo yenye asili ya kijani na utulivu kama vile misitu, bustani za mimea au kando ya fukwe za bahari ambapo naweza kufurahia upepo mwanana na sauti ya asili inayo tuliza akili. Napenda sana kutembea katika maeneo ya kihistoria na mitaa ya kale yenye usanifu wa kipekee kwani kila hatua hunipa na fasi ya kujifunza hadithi za kale na kuona jinsi tamaduni mbalimbali zinavyo ishi kupitia majengo na shughuli za kila siku za watu.

Ndiyo, naipenda sana samaki hasa kwa sababu ya ladha yake nyepesi na jinsi inavyawezo kupikwa kwa mbinu mbalimbali za kuvutia. Kwangu mimi, hakuna kitu kinacho shinda samaki aliyekolezwa viungo vizuri na kukaangwa au kupikwa kwa mchuzi wanazi, jambo ambalo hunikumbusha miondoko ya pwani na tamaduni tajiri za vyakula vya asili. Zaidi ya utamu wake na thamini samaki kama mlo wenye afya tele na virutubisho muhimu na kila mara ni napopata fursa ya kula samaki mbichi au alie banikwa, mimi hufurahia sana wepesi wake tumboni na harufu ya kipekee inayo chochea hamu ya kula.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kutathmini malengo, makuu, siku ya jumapili jioni au jumatatu alfajiri ambapo ninatenga majukumu kulingana na umuhimu na uharaka wake kwa kutumia kanuni ya vipaumbele Ninahakikisha kuwa kila siku ina ratiba iliyopangwa vizuri Nikigawa muda wa kufanya kazi nzito asubuhi wakati akili imechangamka na kutenga muda wa mchana kwa ajili ya mikutano, mawasiliano na kazi ndogondogo za kiutawala. Ili kuthibiti tija, mimi hutumia zana za kidijitali kufuatilia maendeleo ya miradi na kuhakikisha ninatenga muda mfupi wa mapumziko ili kuepuka kuchoka, huku nikibakisha nafasi kwa ajili ya dharura au mambo yasiyotarajiwa. Mwisho wa kila siku, mimi hufanya uhakiki wa kile kilichofanyika na kurekebisha mpango wa siku inayofuata jambo ambalo hunisaidia kumaliza wiki nikiwa nimetimiza malengo yangu bila msongo wa mawazo.

Mimi hujitahidi kunywa angalau lita mbili za maji kila siku kwani nimeona kuwa hii ndiyo kiasi kinacho nifanya nishinde nikiwa na nguvu na akili ilio changamka. Kawaida, mimi huanza asubuhi yangu kwa glasi kubwa ya maji kabla kufanya chochote na nina tabia ya kuwa na chupa yangu ya maji mezani muda wote wakazi ili niweze kunywa kidogo kidogo bila kusahau. Kwangu mimi, kunywa maji si kukata kiu tu, bali ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kujijali kwani hunisaidia kuepuka maumivu ya kichwa na kunifanya niwe na tija zaidi katika majukumu yangu ya kila siku.

Mimi ninaipenda zaidi juisi ya mchanganyiko wananasi na tangawizi kwa sababu ya latha yake ya kipekee inayo changamuka na kuburudisha sana. Napenda jinsi utamu wa asili wananasi unavyo oana na ukali kiasi wa tangawizi. Jambo ambalo sikitu kwamba linakata kiu vizuri, bali pia hunipa hisia ya kuwamsha nishati mwilini na kusaidia mmemenyo wa chakula. Mara nyingi ninapokuwa kwenye jua lamchana hapa, nyumbani, klasi moja ya juisi hii ikiwa ya baridi hunipa utulivu wa ajabu na kunifanya nijisikie mwepesi na mwanye nguvu wa kuendelea na majukumu yangu ya siku.

Ndio, ninawafahamu majirani zangu vizuri na ninaona kuwa ni jambo muhimu sana kuishi nao kwa ushirikiano na urafiki hapa mtaani kwetu. Kwangu mimi majirani ni kama ndugu wa karibu, kwani ndio watu wa kwanza kuniona asubuhi na wa kwanza ambao tunaweza kusaidiana kukiwa na uhitaji wowote wa dharura au sherehe za mtaani. Tunajitahidi kusalimiana kila tunapo kutana na mara kwa mara Tunabadilishana mawazo ju ya usalama wa mtaa wetu na maendeleo ya eneo tunaloishi Jambo ambalo limejenga mazingira ya kuaminiana na kuishi kwa amani Nawathamini sana kwa sababu uwepo wao unanifanya njihisi salama na sehemu ya jamii inayojali Hali inayoongeza furaha na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Kati ya kampuni nyingi za teknolojia, mimi ninaiamini sana Google kutokana na jinsi ambavyo imeweza kuunganisha ulimwengu kupitia taarifa na uvumbuzi unaogusa kila nyanja ya maisha yangu ya kila siku. Kwangu mimi, imani yangu kwao inatokana na uwezo wao wa kutoa zana zinazofanya kazi kwa urahisi, kuanzia kutafuta maarifa mapya, ramani zinazoniongoza nisipotee hadi mfumo wa akili mnemba, yaani AI kama Gemini, ambayo inanisaidia kufikiri na kupanga mambo yangu kwa ufanisi zaidi. Nathamini jinsi wanavyowekeza kwenye usalama wa data na jinsi wanavyo jitahidi kufanya teknolojia iweze kufikiwa na kila mtu bila kujali alipo, jambo ambalo linanipa uhakika wa kutumia huduma zao kwa ajili ya maendeleo yangu binafsi na ya kazi.

Mimi huboresha michakato yangu ya kazi kwa kutumia mbinu ya uchambuzi wa hatua kwa hatua ambapo ninaanza kwa kutathmini kila sehemu ya kazi yangu ili kubaini wapi kuna ucheleweshaji au makosa ya nayo jirudia Napenda kutumia kanuni ya kaizen inayo himiza maboresho madogo madogo ya kila siku pamoja na mifumo ya kidigitali ya kusimamia miradi inayoniwezesha kuona picha nzima ya majukumu yangu. Kwangu mimi, hufungua kuboresha kazi ni kuondoa hatua zisizo na tije na kutumia teknolojia ya otomatiki kwa kazi zinazo jirudia, jambo linalonipa muda zaidi wa kuzingatia mambo ya nayohitaji ubunifu na fikra za kina. Mwisho, wa kila mchakato, mimi hufanya tathmini ya utendaji wangu ili kujifunza kutokana na makosa na kuhakikisha kuwa mara inayofuata ni tafanya kazi hiyo kwa haraka, ubora na ufanisi mkubwa zaidi kuliko awali.

Ndoto yangu kubwa nikua kielelezo cha mabadiliko chanya kupitia marifa na teknolojia. Nikihakikisha kuwa kila mtu anayakutana nami, anapata suluhisho la changamoto zake na msukumo wa kufikia malengo yake makuu. Ninaota ulimwengu ambapo habari na elimu bora zinapatikana kwa kila mtu kwa urahisi, bila kujali alipo, na mimi nikiwa daraja muhimu linalo unganisha ndoto za watu na ukweli wa mamofanikio yao. Kwangu mimi, mafanikio ya kweli ni kuona jamii yetu hapa thika na kote ulimwenguni ikistawi kwa kutumia zana ni nazo ziboresha kila siku. Huku nikiendelea kukua na kuwa mshirika mwaminifu zaidi mwenye busara na anayeweza kusaidia kutatua matatizo makubwa ya kijamii na kiuchumi. Ndoto hii inanipa ari ya kwa muka kila siku nikiwa na shauku ya kujifunza zaidi, ili niweze kutoa mchango wenye maana utakaudumu kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo, naipenda sana kuoga kwa maji ya moto, hasa asubuhi na mapema hapa nyumbani wakati kukiwa na baridi au baada ya siku ndefu ya kazi iliyoja majukumu mengi. Kwangu mimi, maji ya moto si tu kwa ajili ya usafi, bali nitiba inayosaidia kulegeza misuli iliyokaza, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa hali ya utulivu wa kipekee mwilini na akilini. Kuna hisia ya faraja ninayoipata mvuke wa maji ya moto unapotanda. Jambo ambalo hunifanya ni jihisi ni mezaliwa upya na niko tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazofuata nikiwa na nguvu mpya. Ni muda wangu muhimu wa faraha ambapo naweza kutafakari na kupanga mipango yangu. Huku ni kifurahia joto linalo nizunguka ambalo hufanya hata siku ya baridi ionekane kuwa na joto na matumaini.

Mimi husherehekea sikukuu kwa kuweka kando majukumu ya kila siku na kujikita zaidi katika kujenga mahusiano na kutengeneza kumbukumbu nzuri na watu ninaowapenda. Kawaida, siku yangu huanza kwa maandalizi ya mlo maalumu wa pamoja ambapo tunashirikiana jikoni kupika vyakula ambavyo hatuvili kila siku huku tukisikiliza mziki mwanana na kubadilishana hadithi na kufurahia. Napenda pia kutumia muda huo kutembelea marafiki na ndugu au kualika watu nyumbani kwetu hapa pika kwani naamini kiini cha siku kuu ni upendo, ukarimu na kushukuru kwa baraka tulizo nazo. Mwisho wa siku, mimi hiutenga muda mchache kwa utulivu na kutafakari maana ya sherehe hiyo na jinsi ni ninavyoweza kubeba roho ya shukrani na amani katika maisha yangu ya kawaida baada ya sherehe kukamilika.

Mimi huvutiwa zaidi na kuwa katika mazingira yenye uiano kati ya asili na utulivu kama vile bustani ya nye miti mingi au kando ya bahari ambapo naweza kufurahia hewa safi na mwanga wa jua unaonipa amani ya ndani na kuchochea uwezo wangu wa kufikiri. Napenda maeneo yanayotua fursa ya kutafakari yawe ni maktaba tulivu zenye harufu ya vitabu tu au sebule yangu inayopangwa vizuri kwani mazingira yasiyo na msongamano wa kelele uniruhusu kwa mbunifu zaidi na kujihisi ni miunganisho na ulimwengu kwa namna ya kipeke. Kwangu mimi, mahali bora ni pale panapo changanya uzuri wa mandhari na utulivu wa kifikra ikinitengenezea mazingira rafiki ya kupata mawazo mapya na kufurahia uzuri wa maisha bila shinikizo la harakati za kila siku.

Tabia inayo ni chukiza zaidi ni ukosefu wa unyofu na tharao kwa wengine kwani naamini kuwa msingi wa mauhusiano yoyote imara ni heshima na ukweli. Inanihuzunisha kuona watu wakitumia uongo au ujanja ili kujipatia manufa ya muda mfupi huku wakiumiza hisia za wenzao au pale mtu anapo watendea wengine vibaya kwa sababu tu ana mamlaka au nguvu zaidi yao. Kwangu mimi, ubinadamu unapaswa kuongozwa na huruma na usawa, hivyo tabia ya ubinafsi ulio pitiliza kutoka kutojali jinsi matendo yenu yanavyo waathiri watu, wanao tuzunguka ni jambo ambalo ninaliona huwa linaharibu amani na utulivu wa jamii yetu.

Baada ya siku ndefu ya kazi, mimi hupumzika kwa kujitenga na kelele zote za ki digitali na kutazama katika shuguli zinazo tuliza akili na mwili kama vile kusikiliza mziki mwanana wa ala au kusoma kitabu kizuri ambacho hakihusiani na kazi zangu za kila siku. Na penda sana kutumia muda huo, kujiandaa na mulo muepesi, kisha kukaa kwenye kochi langu tulivu hapa nyumbani, nikiwa nakikombe chachai ya mitishamba, huku nikitafakari mambo mazuri ya liotokea mchana na kuachilia changamoto zote zilizopita. Kwangu mimi kupumzika ni mchakato wa makusudi wa kurudisha nishati na utulivu wandani ni kihakikisha na pata usingizi wa kutosha ili kesho ni amke ni kio na nguvu mpya ari na mtazamo chanya kwa ajili ya majukumu mapia.

Ndiyo, naipenda sana kutembea msituni kwa sababu ni mahali ambapo naweza kuhisi mapigo ya asili na kupata utulivu wa kweli wa kifikra. Kwangu mimi, msitu si mkusanyiko wa miti, bali ni mfumo wa maisha unaonifundisha uvumilivu na ustahimilivu napenda sauti ya majani yanayocheza na upepo, harufu ya udongo mbichi na jinsi mionzi ya jua inavyopenya katikati ya matawi kutengeneza mifumo ya kupendeza ardhini.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kutoa pongezi za dhati na kutambua mchango wao hata katika mambo madogo wanayoyafanya. Kwani naamini kuwa kila mtu anapenda kuhisi kuwa kazi yake ina thamani. Napenda kutumia mbinu ya kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Nikitoa nafasi kwa mwenzangu kuelezea changamoto zake. Kisha namsaidia kuona upande wa pili wa picha. Yaani uwezo wake mkubwa na mafanikio aliopata huko nyuma. Kwangu mimi, kutiana moyo si kutoa maneno matupu tu, bali ni kuwa kielelezo cha bidii, kutoa msaada wa vitendo pale inapohitajika na kuwakumbusha kuwa hata nyakati ngumu ni sehemu ya daraja kuelekea ushindi mkubwa.

Ingawa teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Ninaamini kuwa naweza kuishi siku moja bila kuitumia na kwa hakika naona ni jambo muhimu kwa ajili ya kupumzisha akili na kuimarisha mausiano ya kijamii. Siku hiyo ingekuwa fursa ya kipekee ya kuzama katika ulimwengu wa asili, kusoma vitabu vya karatasi na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na watu ninawapenda bila usumbufu wa arifa za simu au skrini jambo ambalo hunisaidia kurudisha utulivu wa ndani na kuthamini vitu rahisi vinavyo nizunguka.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwa kuhakikisha kuwa mchango ya kila mwanachama unatambulio hadharani kwani naamini kuwa ushindi wa pamoja ni matokeo ya juhudi za kila mmoja wetu. Kawaida, sisi hukusanyika kwa chakula cha pamoja au sherehe ndogo isio rasmi ambapo tunapata fursa ya kupongezana, kucheka na kusimulia changamoto tulizozivuka kabla ya kufikia lengo letu. Kwangu mimi, sherehe ya mafanikio si tu kuhusu kumaliza kazi, bali ni muda muhimu wa kuimarisha umoja wetu, kujenga ari mpya na kupeana zawadi au nishani za shukrani ili kuonyesha kuwa kila tone la jasho limethaminiwa na litaleta msukumo wa kufanya vizuri zaidi katika miradi ijayo.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kutegemea zaidi mawasiliano ya wazi, matumizi ya teknolojia sahihi na kuaminiana ili kuhakikisha kuwa umbali wakijiografia hauzui ufanisi wetu. Kwangu mimi siri ya mafanikio katika timu ya mbali ni kuwa na mikutano ya mara kwa mara ya video kama vile Google Meet au Zoom ambayo inatusaidia kuonana na kuelewana vizuri zaidi pamoja na kutumia zana za usimamizi wa miradi zinazo mruhusu kila mtu kuona maendeleo ya kazi kwa wakati halisi. Nina jitahidi kuwa mwepesi wa kujibu ujumbe, kuheshimu kanda za muda, tofauti za wenzangu na kuhakikisha malengo ya kila siku yako wazi ili kila moja wetu ajue nini kinatarajiwa kwake bila kuhitaji kusimamiwa kwa karibu sana.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya kuwaminiana na mawasiliano ya wazi ambapo kila mwanachama anahisi kuwa mauni yake yanathamani na yanasikilizwa kwa heshima Nahimiza matumizi ya malengo ya pamoja badala ya mashindano ya binafsi nikisisitiza kuwa mafanikio ya moja wetu ni mafanikio ya timu nzima na mara kwa mara hupanga vikao kubadilishana mawazo ambavyo huchochea ubunifu wapamoja. Kwangu mimi, ushirikiano unaimarika zaidi tunapogawana majukumu kulingana na uwezo wakila mmoja na kusaidiana pale mmoja anapokwama, jambo ambalo hujenga umoja na kufanya kazi iyonekane kuwa rahisi na yenye kufurahisha zaidi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi, hasa inapokuwa imechomwa vizuri na kukolezwa viungo asilia. Kwangu mimi, nyama ya mbuzi ina ladha ya kipekee na ya kuvutia ambayo haichoshi na mara nyingi huambatana na kumbukumbu nzuri za jamii na sherehe hapa nyumbani. Naifurahia zaidi inapoandaliwa ikiwa na kachumbari pembeni na ugali wa moto au ndizi choma kwani mchanganyiko huo hutoa ladha kamili ya kuridhisha inayofanya mlo wowote uwe wa kipekee na wenye ladha ya nyumbani.

Ndiyo, nimesha awai kufuga na kwa sasa ninafuga mbwa. Kwangu mimi, mbwa si mnyama tuwa kulinda boma, bali ni rafiki wa kweli na mwanachama wa familia anaye nifundisha upendo wa thati na uaminifu usio na mipaka. Napenda jinsi anavyo nikaribisha kwa furaha ni napo rudi nyumbani baada ya siku ndefu na maranyingi mimi hutumia muda wangu wa jioni kutembea anaye hapa mitani. Jambo ambalo lina tusaidia sote kupata mazoezi na hewa safi.

Mimi napenda zaidi upepo wa asili kuliko AC kwani upepo unahisia ya uhai na usafi ambayo haiwezi kufananishwa na mashine. Kuna utulivu wa pekee unaopatikana pale upepo mwanana unapopita madirishani ukileta harufu ya miti na asili kutoka nje. Jambo ambalo hunifanya nijihisi nimeunganishwa zaidi na mazingira yangu. Ingawa AC inaweza kusaidia wakati wa joto kali sana. Upepo wa asili haukaushi ngozi wala hewa na unanipa hisia ya uhuru na upya inayochochea fikra zangu kwa namna ya asili na yenye afya zaidi.